Mimi napenda sana kuvaa bidhaa kutoka kampuni ya Nike na pia Jordan sababu kubwa ya kupenda viatu hivi ni kutokana na ubora wake wa hali ya juu na muonekano wake wakuvutia viatu vya Nike na Jordan ni rahisi kuvaa na nguo tofauti na pia vinafanya nijisikie vizuri na mwenye mtindo wa kisasa kila ninapokuwa nje.